Wakati wa mapumziko yangu ya mchana, huwa naweza kutazama filamu za burudani napozifahamu, naweza kupata maarifa mingi na pia niweze kujua changamoto mbali mbali zinazotokea wakati mtu anapokuwa mkubwa na pia jinsi ya kuvitatua.

Timu ninayoipenda zaidi huwa ni Arsenali aliyenifanya nifuate Arsenali ni rafiki yangu kabisa aliniambia tujiunge na Arsenali kwa sababu ina wachezaji wazuri na pia inashinda kila siku.

Mi ndio leo ninaetaka kuona katika jamii ni kuwa watu wasiojiweza waweze kusaidiwa viongozi washike mkono watoto ambao hawajiungi ya shule ya msingi wasaidiwe na pia walipiwe karo za shule na kila mtu aweze kupata kile nachoihitaji kimaisha.

Wazo nzuri ninayoelewa, nataka nibuni kuunda picha. Kuunda vifaa muhimu, ili niwezi kuziuza, baadaye nipate pesa, angalau kidogo, nianzishe biashara.

Maisha ya kibinafsi ya kwanza ni kuweza kujitambua niweze kutafuta muda wa kufanya kazi yangu ya kibinafsi ili nisiweze kupoteza kujipoteza pia niweze pia kutenga muda unaofaa wakati wowote ule, naam.

Jambo muhimu langu la dini ni kuweza kuomba kila siku ninapo amka nimuambie Mungu asante kwa kuni linda usiku mzima. Pia jioni tena naomba kabla ya kulala kwa kuambia Mungu asante kwa kuni chunga.

La hasha siwezi ishi bila teknolojia kwa sababu kila kitu hutagemea teknolojia ili niweze kufanya jambo na pia kupika siwezi ishi bila teknolojia kwa sababu jambo hili linatagemea wazo zote naam.

Jambo ninalofanya mara nyingi wikendi ni kuzuru wale wenye wanapitia changamoto na pia niwapelekee chakula na nguo najua wengi wanapitia shida gumu ama pia niweze kutembelea marafiki zangu nawajulie hali.

Jambo ambalo ningependa kujifunza kipia ni kuweza kushona ningependa sana kujifunza kushona kutumia vile krocheti na kushonea watoto ambao hawajiwezi ningependa kufungua pia biiashara yangu na kuweza kuuza pale ambapo hizo manguo zenye nimezishona naam.

Ningependa kutembea mji wa canada nina po pata scholarship yangu na ni na poenda uko niweze kutambua na kuzuru katika msitu tuliousoma pale chuoni na niweze kujua kama ni la ukweli kwa sababu tulisoma pale chuoni.

Jinsi ambavyo najistawisha wakati wa likizo naenda kusaidia mama yangu kuuza bidhaa pale dukani ili kupata kujipea pesa inayoweza kununua mavazi mapya na kujiendeleza kimaisha, naam.

Napenda kucheza video ya mchezo kama vile ya mchezo ya soka kwenye simu ambayo wakati mwingine naweza kupata pesa na nikipata pesa hizo wakati mwingi hunisaidia kusaidia wazazi wangu kununua vitu vya nyumba.

La hasha, huwa sipendi kuweka pichwa zangu mtandaoni kwa sababu naweza pia kupata maadui zangu ambaoo wanaweza kuniroga ambao wanaweza pia nitusi kuhusu urembo wangu ama jinsi ambavyo nakaa na huwa sipendi hivyo.

Jambo ambalo nilikuwa nafurahia kucheza nikiwa utotoni nilikuwa nacheza na marafiki zangu ambao tungetangamana na wao nifurahie nijue mambo muhimu yanayoweza kutokea pale maishani nakumbuka kumbukumbu hizo vizuri.